Najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa mawasiliano na wa wazi na heshima. Ninasikiliza maoni yao kwa makini kushirikiana nao katika kazi za pamoja na kuwa tayari kusaidia pale inapohitajika. Pia, nahakikisha ninayaheshimu tofauti za kila mtu kuhudumisha mtazamo kazini na kutatua changamoto kwa njia ya amani na maelewano. Hii hunisaidia kujenga uaminifu na ushirikiano mzuri wa kazi.